Kila jioni kabla ya kulala, napenda kuandaa mwili wangu na akili yangu ili nipate usingizi mzuri. Kwanza kabisa, huwa napunguza shughuli zangu taratibu, hasa zile zinazochosha akili kama kutumia simu sana na kufikiria mambo mengi ya kazi. Mara nyingi, nachukua muda kidogo kutafakari siku yangu ilivyokua, mambo mazuri niliyofanya na yale ambayo ningependa kuboresha kesho. Baada ya hapo, huwa napunguza vitu vyangu kwa ajili ya siku inayofuata. Kama nguo au ratiba ndogo ya mambo nitakayofanya. Hii hunisaidia kupunguza mawazo mengi nikiwa kitandani. Pia napenda kusoma kidogo na kusikiliza muziki kwa polepole ili kunituliza na kunisaidia kuondoa msongo wa mawazo wa siku mzima. Kabla ya kulala huhakikisha nimeoga na nimejisafisha na nimejisikia nikiwa safi na mtulivu. Wakati mwingine pia nafanya mazoezi mepesi ya kupumua na kunyosha mwili. Wakati mwingine pia nafanya mazoezi mepesi ya kupumua na pia hunisaidia kidogo. Jambo linalonisaidia kupumzika zaidi. Mwishowe namshukuru mungu kwa siku niliyopata. Kisha najitayarisha kulala nikiwa na amani ya moyo nikitumaini kesho itakuwa njema zaidi.

Kwa kweli, nikifikiria swala la kurudi ujana, nina hisia mchanganyiko. Kuna upande mmoja ambao ungependa sana kurudi kwenye ujana kwa sababu ulikuwa kipindi cha maisha chenye nguvu nyingi, matumaini makubwa na mawazo ambayo hayakuwa na mipaka mingi. Wakati huo, mtu alikuwa anajaribu mambo mapya bila hofu kubwa ya kushindwa. Na kila siku ilionekana kuwa ama kama ni ile fursa mpya ya kujifunza na kujitambua. Ujana ulikuwa kipindi cha urafiki wakaribu sana. Kucheza sana na kufanya mambo mengi bila kufikiria sana kuhusu majukumu ya maisha. Kulikuwa na uhuru fulani wakipekee ambapo mtu hakuwa na mzigo mingi ya mawazo. Na ndoto zilionekana kuwa karibu sana kutimia. Kurudi kwenye kipindi hicho kungenipa nafasi ya kufurahia tena hali hiyo ya kutokuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu kesho itakuwaje. Hata hivyo upande mwingine wa nafsi yangu unasema kuwa licha ya uzuri wa ujana maisha ya sasa yana maana yake kubwa. Kupitia uzoefu wa miaka, nimejifunza mambo mengi muhimu kuhusu maisha, watu na mimi mwenyewe. Changamoto zinazopitia zimejenga hekima, uvumilivu na uwelewa ambao sikuwa nao nikiwa kijana. Kurudi ujana, ningeweza kunifanya nipoteze mafunzo hayo muhimu. Kwa hiyo, kama ningekuwa na fursa ya kurudi ujana, labda ngelipenda kurudi, siku badili kila kitu bali tukufurahia tena ule wakati kwa macho ya mtu alikomaa. Pia, ningependa kuonja tena ile furaha ndogo, ndogo ile ilioko pale ujanani. Lakini, bado, niweze kubaki tu na ile hekima ninayo sasa. Kwa ujumla, ninaamini kila hatua ya maisha ina uzuri wake na inamuhimu zaidi kujifunza na kuilamini kadri inavyo kuja.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu ni naamimi ni haki na wajibu muhimu wa kila raia kushiriki tena maamuzi ya nayo athiri maisha ya jamii na inchi kwa ujumla. Kupiga kura, hunipa nafasi ya kutoa maoni yangu, kwanjia ya amani na halali. Na hunifanya, nijisikie kuwa sauti yangu imehesabika katika mwelekeo na mstakabadhi wa nchi. Kabla ya siku ya uchaguzi, huwa na chukua muda kusikiliza au kusoma taarifa mbalimbali ili kuelewa maswala ni nayo inanajadiliwa na mwelekeo wa wale viongozi wanao gombea. Hii hunisaidia kufanya uamuzi kwa utulivu na kufikiria maslahi ya mudamrefu. Siyotu kwa kuongozwa na hisia za mudamfupi. Ninaamini kupigakura kwa uelewa ni jambo muhimu sana. Kupigakura pia hunipahisia ya uwajibikaji kwa jamii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya mchakato wa pamoja kujenga maendeleo na kunikumbusha kuwa mabadiliko mazuri huanza na ushiriki wa wananchi hata kama kura moja inaonekana ndogo ninaamini kura nyingi ndogo ndogo ndizo huleta mabadiliko makubwa ningelipenda kusema kwamba kwa ujumla mimi pia napiga kura kwa sababu ninaamini katika umuhimu wakushiriki kuajibika na kuchangia kwa nchichanya katika ujenzi wa jamii na nchibora kwa vile vizazi vya sasa na pia kwa ajili ya vile vizazi vijavyo baada ya hii ya sasa.

Nam kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuamka mapema. Ingawa wakati mwingine pia naweza kufanya kazi vizuri usiku kulingana na hadi. Kuamka mapema hunipa utulivu wa akili kwa sababu asubuhi kuna ukimya na hewa safi. Jambuo linalonisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na mtazamo mzuri. Pia nahisi kuwa asubuhi nina umakini zaidi. Hiyo kazi hivyo kazi ninazozifanya wakati huo mara nyingi hutimia kwa haraka na kwa ufanisi. Hata hivyo kuna nyakati ambapo usiku hunifaa zaidi. Hasa ninapohitaji tafakari. Kwa kina au kufanya kazi nahitajiika nahitaji ubunifu. Usiku huwa na utulivu wake pia na husaidia mawazo kutiririka bila usumbufu mwingi. Lakini bado napendelea kuutumia usiku kwa kazi chache tu na kuhakikisha napata nguvu ya kutosha. Kwa ujumla anaweza kuzoea ratiba zote mbili. Kuamka mapema kunanifaa zaidi kwa sababu hunisaidia kupanga siku yangu vizuri. Kubaki na nidhamu na kuhisi kuwa nimetumia muda wangu kwa njia yenye manufaa.